Ndiyo, mimi huvaa saa, saa hunisaidia kuhakikisha kuwa nimefungatia muda niko mahali panapo stahili wakati unawo stahili. Vilevile huniwezesha kufuatilia majukumu yangu iwe kazini au nyumbani. Saa hunifanya niwe mtu mwenye nidhamu maanake nahakikisha kuwa na endanisha na muda. Baada ya muda ambao nastahili kuwa nimekamilisha kitu nahakikisha kuwa nimekikamilisha vile vile huwa napenda kukua na saa kila wakati maanake si kila mahali naeza ruhusiwa kuwa na simu hivyo basi nikiwa na saa najua ni wakati upi na nafaa kufanya nini kila wakati.

Tumia kompyuta kwa wingi kwa kufanya kazi zangu na vile vile pia kusoma. Mimi kama mwandishi wa andithi hua natumia kompyuta ili niweze kuandika andithi kufanya utafiti na vile vile pia inanisaindia kundurusu kusoma na kujua mambo ambayo ninayo stahili kuyatilia maanani katika kazi yangu na katika uandishi. Vile vile uanatumia saa kufanya kufanya kazi zingine ambazo ninazozipata mtandaoni na vile vile kutafuta kazi na kutuma barua pepe nayo.

Wakati wa mgogoro, huwa napenda kusikiliza upande wa muinzangu na huwa siepuki mgogoro. Napenda kusikiliza na kujua kiini cha mgogoro na mimi ni mtu ambayo uaminikua mawasiliano ya moja kwa moja au mawasiliano huwa yanaweza kusahindia kutatua migogoro. Napenda sana kusuluhisha mgogoro kwa njia ya hamani na uwa naamini kila siku zote mawasiliano na kuelewana uwa inatatua migogoro kabisa na kuhakikisha kuwa usiano mwema umerudi na unaeza kundumu.

Huwa napenda kusoma vitabu vya hadithi hasa riwaya ambayo huwa na maudhui ya mapenzi, maudhui ya uongozi na maudhui ya biashara na jamii mbali mbali. Hizo hadithi huweza kunisaidia sana na hunipa mafunzo ya maisha ya kila siku vile vile mimi napenda vitabu vya historia ambavyo huniwezesha kuelewa kihini cha mambo mingi na jinsi sisi binadamu tunaendelea kukuwa kila muda kila wakati.

Huwa nafanya wa marafiki wapya kupitia kazi katika mikutano na vile vile katika kutangamana na watu kwa shuguli za kila siku. Mimi ni mtu ambaye huwa mkarimu na pia napenda kusikiliza watu wengine na pia kutoa maoni yangu inapoitajika. Hivyo huwa ina nifanya mara mingi kupata marafiki wapya na pia ambao ni watu ambao tuna endana ki tabia na ki maisha na ki maoni.

Napenda rangi ya bluu ni rangi ambayo inavutia na ni rangi ambayo hunipa utulivu wa aina ya kipekee. Hiyo rangi hunipendeza sana. Hasa nikitazama angani au ziwani nafurahia hiyo rangi. Vilevile chumbani mwangu kuna vitu vingi sana vya hiyo rangi na pia mavazi yangu mengi huwa ya hiyo rangi. Hivyo basi mimi napenda hiyo rangi sana.

Ndiyo napenda kula popcorn sasa wakati wa jioni ambapo natazama filamu ama wakati nimepumzika nikiangalia video hata kwa mitandao ya kijamii iwe ni facebook au tiktok na mara nyingine youtube vile vile pia napenda kupika popcorn hiwe katika ladha ninayo penda.

Nipo katika ujana wangu lakini ningependa kurudi miaka tano nyuma kidogo angalau ningerudi nikiwa najua mambo ambayo najua sasa hivi naamini kuwa ningeweza kubadilisha maisha yangu lakini hiyo ndiyo tunaita majuto maanake haiwezikani Ningependa sana lakini nina uhakika haiwezikani Kila siku natamani ningerudi maisha ya hapo nyuma niweze kubadilisha. Mambo angalau mawili tatu nne hivo na maisha yangu yangekuwa bora zaidi kuliko yalivyo sasa.

Ndio, napenda kucheza na watoto. Mimi ni mama na kucheza na watoto hua inanipa furaha ingine siwezi kuelezea. Pia hua inafanya nisahau mambo ambayo yalikua yananisumbua na pia inafanya niwe karibu sana na mtoto wangu au pia watoto waandugu na majirani. Hio huunda usianomwema na watoto wakiwa na shinda pia wanaeza niona nikiwa wa karibu kuambiwa na hivyo basi inafanya niwe mtu wa maana kwao. Hivyo basi kila siku mimi napenda kucheza na watoto. Sijali ni mchezo upi, bora ni mchezo ambao watoto wataupenda.

Siwezi ishi bila simu ama mahali ambapo simu haipo Maanake simu hunisaidia kuwasiliana na familia, jamii na marafiki vile vile hunisaidia kujua ni mambo yapi yanayoendelea duniani ama pia kijijini. Vile vile simu ni muhimu katika kudurusu na kujua mambo hata ya kikazi na pia ya maisha yangu nikitaka kujua kitu labda nina ugonjwa nataka kujua dalili zake zinaelekeza vipi au jambo la ghafla simu ni kifaa muhimu sana katika maisha ya binandamu si kwangu tu bali binandamu kwa ujumla.

Ndio, huwa natumia mfumo usalama wa vidole. Maanake vidole, vyangu ni vya kipeke kabisa na hakuna mtu mwingine anaweza tumia taarifa yangu ama data yangu kwa yeye kibinafsi ila lazima mimi niweze kuuzishwa. Vile vile ni njia salama kabisa ya kuweza kujikinga kutokana na utapeli. Maanake mara mingi tunaweza tumia dijiti ambazo watu wengine wanaweza kufikiria na kuzipata. Ila vidole ni vigumu sana labda ukiwa katika ali tatanishi ambapo unalazimishwa.

Programu ya WhatsApp. Huwa naitumia kila siku kuwasiliana na familia, marafiki na pia kazeni. WhatsApp huniweza kuwasiliana na watu kwa njia rahisi, njia ya kipekee na pia njia ambayo imeilinda mawasiliano yangu. Vile vile, huwa naweza kupata taarifa muhimu kupitia groups mbali mbali za WhatsApp.

Jukumu ambalo nalolipenda sana kazini ni jukumu ambalo linahusisha ubunifu na pia lina jumuisha kufanya kazi na wenzangu. Vile vile napenda jukumu ambalo huwa linanipa changamoto mpya na linanipa nafasi ya kuweza kudurusu ama kusoma mambo ambayo ni mapya maanake huwa linanikuza na linanifanya nipate ujuzi zaidi.

Kwa kawaida, mimi hulala masa sita. Huwa najaribu iwezekanavyo angalau ni lale nane, lakini mara mingi siwezi maanake ya majukumu. Vilevile ni lazima ning'ang'ane kupata mapato, na pia mimi ni mama ni lazima nitumie muda mwingi kuhakikisha kuwa mtoto wangu yuko sawa. Sasa ni vigumu sana mimi kupata muda mwingi unavyostahili kulala. Lakini kwa yote huwa najaribu angalau nalala masa sita.

Kukiwa na jua kali, maramingi huwa napenda kukaa kwa nyumba au kukaa mahali kuna kivuli. Vile vile kama niko maali ya mbapo siwezi pata hivyo, huwa napenda kubeba mwavuli ili ni siweze kuumia kutokana na jua kali. Na pia napenda sana kutembea wakati ambapo jua angalau limetulia ili ni siweze kuumizwa sana na jua kali na lifanye nichoke haraka.

Huwa napanga matumizi yangu na kupaa kipaumbele yele matumizi ambayo ni ya lazima na nahakikisha kuwa kila mwezi nimeziwekea kiwango ambacho nafaa kuifadhi. Hata kama ni kidogo huwa nahakikisha nimehitimiza huwa nahifadhi pesa zangu katika simu au kwa mikopo kwa mahali ambapo kuna mikopo na pia kuna mahali pa kuhifadhi. Vile vile mara mingi pia naeza hifadhi katika benki.

Ningependa kujifunza kuwa muuguzi. Nina imani kuwa siku moja, nitakuwa muuguzi. Kwa sababu naona huu ujuzi ni muhimu kwangu, maanake nimeshuhudia watu wengi sana wa karibu wakiwa wagonjwa na wanateseka sana kupata mtu wa kuwahudumia. Hivyo basi naona ni bora zaidi nikiweza kupata huu ujuzi. Nimewai jaribu kusoma mtandaoni vitu muhimu kama vile kupima presha au kisukari na naona ni kitu muhimu kujua. Hasa kwa jamii yetu ambayo wafanyikazi wa afya ni wachache. Na ningependa kuanza kujifunza kwa kujiunga na chuo cha ujuzi. Vile vile ningeona kuwa baada ya angalau mwaka mmoja hivi nianze kusoma. Atakama naezakataa kusoma niwe muuguzi, angalau nisome kuwa mdogo wa muuguzi. Ambayo nina matumaini kuwa ni somo la muda mfupi miezi sita hivi na litaniwezesha kukua na pia kuwa mtu kusaidia wenzangu katika jamii na hasa katika familia. Ambapo wazazi wanaendelea kuzeeka na pia babu na nyanyangu wamezeeka.

Ningependa kujifunza lugha mbili moja ni kijerumani na kifaransa Ningependa kujifunza hizi lugha ili niweze kupata kazi mingi za mtandaoni ambazo zinahitaji watu wanaozungumza hizi kazi Nikijifunza hizi lugha pia zinaeza nipanulia mipaka nikaweza kusafiri na kuenda kufanya kazi huko ambapo nikirundi nitakuwa nimeleta maendeleo nikaleta pesa na pia nikahakikisha nyumbani tuko sawa tuko sahihi na kufungulia milango wadogo wangu na pia mtoto wangu wakapata maisha mema Hivyo basi mimi naona ni lazima tu niweze kujifunza hizi lugha mbili.

Sherehe yangu ya kupendezwa ni ambayo natarajia kufanya hivi mwezi wa nane mwaka huu ambayo ni sherehe ya mafahali yangu nikihitimu na nitakuwa na furaha sana maanake nitakuwa na wapendwa wangu wote wataweza kufurahia nami na pia mimi nitakuwa nafuraha mingi sana kujiona nikiweza kuhitimu na kupewa iyo shahada. Hivyo basi natumaini kila siku tu iyo sherehe iweze kuwa sherehe ya kutamanika na sherehe ambayo nitaikumbuka maishani mwangu.

La, sipendi. Manake maramingi ni nadra sana kupata muda wa kucheza michezo. Na vile vile hata nikijaribu kucheza tu, watoto nyumbani watakua wanataka pia wao kujiunga nami. Na hivyo basi inabidi mii niwaachie vifaa na niende nijipe shuguli zingine. Vile vile muda ambao mimi ningetumia kucheza video katika hii hali nilionayo, ningetumia kufanya mambo mengine muhimu ambayo yanaeza nijenga kimaisha na kuimarisha hali yangu ya kifedha na pia hali yangu ya kiafya na pia kunifanya niweze kuitumia kuwa mama bora.

Wakati wa baridi kali, kama siko kazini au shuleni, huwa napenda kukaa nyumbani na kupika vyakula ambavyo vinaezanisaidia kuhisi joto. Kama vile uji, pia napenda kupika chapati na pia wakati mwingine napenda kucheza na mtoto wangu hili asiweze kutoka nje na kuenda kupatwa na homa au kohoa kohoa. Vile vile napenda sana kukaa ndani chumbani, angalau niweze kulala kidogo, niweze kufanya mambo ya ubunifu kama kuandika, kukiwa na baridi kali, mimi ubunifu wangu huwa wa hali ya juu sana. Sijawahi elewa mbona, lakini huwa wa hali ya juu sana.

Ili niweze kukamilisha kazi kwa wakati hua napanga munda wangu na pia napanga kazi kulingana na ile ambayo ni kazi inayostahili muda mwingi na pia nazipanga zinakuwa ndogo ndogo ili niweze kukamilisha kwa wakati unaofaa. Vile vile, kwa kila kazi, lazima niwe na ratiba na nahakikisha kuwa nafuatilia hiyo ratiba vyema. Napenda sana kuwa na nidhamu ninapofanya kazi. Nidhamu hunisaindia kufanya kazi bora kwa ufanisi na kwa muda unaofaa.

Lengo ambalo niko nalo la mda mrefu kazini ningependa kuitimu kwa cheo kubwa kabisa kwa kazi yangu na ningependa kuwa mfanyi kazi bora kazini mwengu ili niweze kuwa kilelezo chema asako wanao njiunga na hiyo kazi na ambao wamekamilisha wa masomo yao na wanajiunga kazini ili niweze kuwatia moyo na pia kuwaelekeza vyema ili wote wawe na mtu ambaye wanawezaenda wakati wamelemewa ama wakati umepata changamoto kazini vile vile ningependa niweze kutua mafunzo hasa kwa watu ambao wanataka kujiunga na hiyo kazi hivyo basi ni kuwa mfanyikazi bora na pata nafasi bora manake wakubwa wangu pia watakuwa wananitia moyo na pia wananiunga nami wakati ninapotua amazisho kuwa kazi inafaa na hii kazi ni muhimu katika jamii.

Ndio, napenda kujaribu vyakula vipya. Hasa wakati ambapo nimeenda mkahawani. Napenda kutafuta vyakula ambavyo sijawahi kujaribu. Nijue ladhaa yake, jinsi vinavyonja. Na mara mingi huwa naenda kutafuta jinsi vinavyopikwa. Kama vitanipendeza, huwa na vifanya vyakula vyangu vya kula kwa kawainda. Napenda pia kujaribu vyakula vya nchi zingine, si tu vyakula. Mbali, jinsi vina virutubisho gani, vinasaidia vipi, vinatoka wapi, vinapandwa aje Napenda kujua mambo mingi sana kuhusu chakula ambacho, mimi ukila na ambacho pia hujaribu.

Mchezaji wa mpira wa kikapu ninayempenda ni Michael Jordan. Ni mchezaji aliye na kipaji kikubwa na vile vile huwa anacheza kwa bidii. Nampenda sana maanake pia ana nidhamu na huakikisha kuwa anafuatilia maagizo ya mchezaji wa mpira wa kikapu. Vilevile ana ujuzi wa hali ya juu sana na ninapomwona akicheza mimi huisi furaha sana na mara mingi ushindi hupatikana kutokana na bidii na jitihada zake.

Zoea nzuri ambalo nimelijenga ni njinsi ninavyo panga muda wangu. Huwa na hakikisha kuwa muda wangu wa masomo umepangwa vyema kazi na pia muda wa familia na marafiki. Mimi ni mtu ambaye huamini kuwa kupa muda unaostahili mahali panapostahili huunda mafanikio ulete ufanisi na pia ufanya mtu awe kililizo chema. Mimi napenda kuwa mtu anaye kuwa mahali panapofaa na wakatu unapofaa. Hivyo basi kupanga muda wangu nizoea ambalo nimelijenga ambalo nizoea nzuri.

Kwa mradi mpya wa kazi, huwa napanga malengo kuu na pia matokeo ambayo nahitaji. Kisha, hua nahakikisha kuwa nikona vifaa ambavyo nahitaji. Iwe ni mda wakati na pia watu. Maramingi, hua napenda kushirikisha wenzangu ili kufanya pamoja. Manake, tukifanya pamoja mradi mpya hua na ufanisi mkubwa. Vile vile hua napenda kufanya utafiti ili kujua nini ambacho kinahitajika na nitafanya vipi ili kupata matokeo bora kabisa.

La, sipendi. Sijawai kuogelea. Ila natamani kila siku niweze kujua kuogelea. Manake najua nikisha jua kuogelea, nitapenda sana kuogelea. Nimelelewa kijijini na hatuna mto karibuni ambapo ningeanza kujifunza. Vile nilikuwa mkubwa na kujiunga na chuo kikuu ili nibidi nimepa mambo mengine kipau mbele kuliko kuenda kujifunza kuogelea. Maanake ni lazima ningejaribu mbinu za kuwa napata kipato ili niweze kuendelea vyema na masomo yangu. Kila siku natamani niweze kupata muda na pesa ili niweze kujifunza kuogelea.

Natumia simu yangu kwa mawasiliano zaidi, iwe ni mitandao au kupiga simu tu, vile vile naitumia pia katika kudurusu na kusoma na kufanya utafiti mtandaoni. Napenda sana kuitumia kuweza kufanya utafiti maanake inanipa mali kwingi sana ambapo naeza fanya utafiti.

Chakula changu ambacho ninakipenda ni pilau nakipenda maanake kinaladha ya asili, napenda viungo ambavyo vinatumika na pia napenda harufu yake yakupendeza unapokipika na hata baada ya kukipika Nakumbuka mara yangu ya kwanza kukila hicho chakula ambacho kilikuwa kimepikwa vyema, ilikuwa mwaka wa elfu mbili na ishirini na mtu ambaye alinielezea zaidi kukipika hiki chakula na akanifunza ni binti yangu na kutoka hapo niliweza kukipenda na nikaanza kukipika mara kwa mara na nikafunza wapendwa wangu wote na kuhakikisha wote wanajua kukipika. Mara ya mwisho kula hiki chakula ni tarehe moja mwezi huu.

Ili kushirikiana na timu, kwanza hua najenga mawasiliano bora nao, pili hua naweza kushirikisha maoni yangu kwao na kusikiliza pia maoni yao, vile vile jua naweza kufanyoa utafiti ambavyo tunaeza boresha ufanyikazi wetu kama timu, na pia huavnasikiliza maoni maelezo na malengo makuu ili tuweze kufanikiwa kama timu. Vile vile hua napenda kuongozwa pia na wengine nikijua ambao wana ustandi mku kuniliko.

Napenda sana chumbani. Chumbani kunanipa amani utulivu na pia naweza kujitenga pekee yangu na kufanya mambo ambayo nahitaji kufanya nikiwa pekee yangu. Jambo ambalo ninafanya nipende chumba changu ni jinsi ambavyo ni nimekipamba, jinsi ambavyo kinapendeza pia kuna hewa ambayo ni hewa inayonipa utulivu na hewa inayopendeza. Vile vile nikiwa chumbani mwangu huwa nalala naandika napenda kucheza kuimba kukatika napenda mambo kama hayo nikiwa chumbani mwangu huwa najihisi nikiwa furaha na mwenye utulivu.

Napenda tunda la embe ni tunda ambalo lina harufu ya kupendeza na ni tunda lenye ladha ya kupendeza pia na tunda la embe ni rahisi kulipata sokoni au shambani vilevile ni tunda ambalo linauzwa kwa bei ambayo si ya ghali sana vile vile tunda la embe ni tunda lenye afya lililo na virutubisho vinavyostahili kwa mwili na pia ni rahisi kulila wmbe.

Iyo nawafahamu majirani wangu. Mimi ni mtu ambaye anapenda uhusiano bora na majirani wangu. Mara mingi huwa tunatangamana na wao tukielekea shughuli zetu za kila siku. Vile vile watoto wetu huweza kutangamana wakicheza au wakienda shuleni. Hivyo basi nawafahamu vyema na pia tuna uhusiano wakaribu na majirani wangu.

Huwa nasherekea mafanikio ya timu kwa kuweza kuwapongeza wenzangu kwa maana ndio waliweza kubali tukashiriki pamoja ndiposa tukaweza kufanikiwa vile vile napenda sana kumpa hongera kila mmoja ana kwa ana hasaa nimwambia asante kwa kushirikiana kwa kuweza kutia bidii ili tuweze kufanikiwa vilevile kama wanatimu huwa tunapanga sherehe kidogo ili tuweze kufurahia tunakata keki tunafurahia vinyuaji na pia chakula na baadae iyo uwa inaweza kututia motisha zaidi kufanya kazi bora na kazi ya kutamanika kila saa.

Baada ya kutoka kazini au shuleni huwa napenda sana kuelekea sukoni na kununua matunda ili niweze kuelekea nyumbani na pia viungo vingine ambavyo haviko nyumbani. Baada ya kuenda nyumbani huwa nafika labda saa kumi na moja jioni na nikifika huwa naweza kuandaa chakula, kisha naenda bafuni kuoga na kuhakikisha kuwa mtoto wangu amekula na pia nimepakulia jamii yangu. Baada ya hivyo huwa naweza kuingia chumbani mwangu na kukaa angalau niombe ni shukuru kwa nafasi ya hiyo siku na vile vile huwa nafanya ubunifu kidogo natuma mtandaoni ili kuacha mashabiki wangu wakiwa wanafurahia ubunifu wangu. Baada ya hapo huwa naweza kulala.

Nacheza na mtoto wangu mara nyingi sana karibu kila siku na napenda sana kucheza na yeye maanake huwa inafanya tuwe karibu na yeye ajihisi ana furaha na pia ajivunie kuwa na mama ambaye ni ambaye ni mama kijana na pia mama mwenye nguvu mingi za kupenda kucheza na pia mama anayemfanya awe na furaha kila siku.

Ili kuongeza uzalishaji wangu, huwa naweza kufanya utafiti, naweza kusoma au kuongezea elimu nilionayo kuhusu mahali hapo na pia mara mingi napenda kudurusu mtandaoni ili kuweza kuelewa mambo mingi na pia kupata majibu ya maswali ambayo huwa najiuliza pekee yangu. Vile vile huwa napenda kuuliza, napenda kuuliza kuelekezwa kwa wakubwa wangu na pia watu ambao wameitimu zaidi yangu.

Napenda mazingira ya kazi ambayo hayana ubaguzi wa jinsia ambayo hayana ukabila wala utabaka. Vile vile napenda mazingira ya kazi ambayo hupea kila mtu nafasi sawa ya kufanya kazi. Napenda mazingira ambayo hukubali mtu kukua kibinafsi na pia kikazi. Mahali ambapo tunaweza kupata motisha bali si kudharauliwa. Napenda mazingira ambayo yanaendeleza umoja na yanaendeleza mambo yalio na utu.

Napenda timu ya Manchester United. Nilianza kupenda hii tangu mwaka wa elfu mbili, ishirini na mbili. Nakumbuka mchezo wa kushangaza baina ya timu yetu ni mchezo uliokua baina ya Man U na Chelsea. Ulikuwa mchezo tata sana maanake, timu zote mbili zilijaribu kufurahisha mashabiki wao na ili zote zilikuwa zinangangania kupata ushindi. Napenda mchezaji maino ni mchezaji mchanga, mchezaji ambaye anajituma na mchezaji ambaye anaonyesha kuwa ana kipaji kikuu. Nahisi furaha sana timu yangu inaposhinda na inaposhindwa mimi huhisi vibaya tu hasa baada ya mashabiki wa timu nyingine kuanza kutucheka. Huwa nahisi vibaya lakini hilo si jambo tu maanake ni lazima timu moja iweze kushinda baina ya zote mbili.

Pata habari mtandaoni mara mingi. Mtandaoni ni rahisi sana kuweza kupata habari manake ukiwa na simu unazipata. Kwanza mtu hupata hata habari zinazotokea hivi punde. Vile vile huzipata kwa bei rahisi sana manake nikiwa na data naingia kwa mitandao ya vyombo vya habari na naweze kujua ni mambo yapi yanayoendelea. Pia naweza yapata kutoka kwa redio au runinga ila ni nadra sana.

Mda wangu wabure, hua natumia kuweza kuimarisha mahusiano yangu na familia yangu. Napenda kutumia huo mda kwa kukaa nao pamoja, kusikiliza maoni yao, matatizo yao, na pia kuwaambia isia zangu, jinsi mambo yalivyo na ivyo, iyo inaeza kuunda mausiano mema. Vile vile huwa natumia muda wangu katika kukuza ubunifu wangu na pia kumpa mtoto wangu muda wa kibinafsi ambapo huwa naweza kukuza uhusiano tulio nao na anajihisi akiwa karibu sana nami.

Ndiyo, napenda kuvaa kofia. Kofia ni mtindo wakisasa ambao mtu akiweza vaa kofia ambayo inaendana na mavazi yake uonekana bora na wakuvutia zaidi. Vile vile kama sijasonga nywele yangu, huwa napenda kuvaa kofia ambayo itaweza kuzifunikia asa kama sijaenda kutengenezwa. Pia, kuna mavazi ambayo huwa navaa yanaendana zaidi na kofia inanibidi nivae kofia.

Standi muhimu kwa kazi yangu ni ile inapo nipa mahali pa kuonyesha ubunifu wangu na pia inanipa nafasi ya kuonyesha uweledi wangu na pia kushirikisha timu na pia wateja. Huwa inaniwezesha kukua kikazi na pia inanipa motisha na inanipa furaha ya kibinafsi. Hivyo basi hiyo ndo standi napenda sana na ni muhimu pia kwa kazi yangu.

Na hisi vyema kuhusu wasilisho manake huwa inanipa nafasi ya kuweza kueleza welendi ni wangu kuonyesha n inini mimi nafanya niko sawa na nini na pia inanipa nafasi ya kuweza kuongea ana kwa ana ikinikuza kwa hiyo hali. Na vilevile napenda jinsi ambavyo baada ya hapo mtu anaweza kukurekebisha na kukueleza hungefanya hivyo ama nibora ulifanya hivyo iyo ni jambo ambalo linanikuza mimi sana.

Napenda tabia ya kuheshimu mipaka. Napenda watu ambao ujua mahali pao na wapendi kuvuka iyo mipaka. Kwa mfano, kama ni rafiki ya mtu, napenda aki heshimu sana kwa uyu ni rafiki yake. Kama hahitaji ajue mambo fulani, hafai kusisitiza kujua. Vile vile anafaa kujua mahali ambapo urafiki wao ukuwa zaidi na hafai kueza kuingilia mfano mambo ya familia inayohusisha rafiki yake ama kujiunga na vita za rafiki yake ambazo zinaeza mletea shida baadae. Na heshimu watu ambao wanajua mipaka yao napenda iyo tabia ya mtu kujua mipaka yake na kusimamia hapo. Si yeti tu mtu watakuwa na kosea heshima kuvuka mipaka bali hilo jambo huleta chuki, fitina na kutoelewana.

Napenda kula mboga za kenyeji ambazo ni mboga za hastily mboga ambazo azijawekwa viungo ambavyo nitatanishi kwa mwili vile vile mboga za kenyeji ni raisi sana kuzipata shambani na pia hazina kemikali kali ambazo zinaweza kudhuru afya yangu pia ni mboga ambazo mtu yoyote anaweza kuzikula na sisiweze kumuendea vibaya maramingi ndiyo maana nazipenda sana.

Kila jioni kabla ya kulala ni lazima niangalie ratiba ya keshoye. Pili ni lazima niweze kuhakikisha kuwa vifaa nitakavyo hitaji kutumia siku inafuata viko sawa na viko mahali ambapo nitazichukua kwa haraka kabla ya kunipotezea muda asubuhi. Baada ya hapo mimi huweza kuomba na kushukuru mungu na kumwomba anipe usingizi mwema na nalala.

Kumbukumbu ambayo ninayo ya kutisha ni ile nikiwa na miaka kumi na mitatu nikiwa kidato cha kwanza. Niliweza kuingia chumbani mwangu njioni, nilikuwa nimeendea kichana ili nichane nywele yangu na nikamuona nyoka akiwa kitandani. Hilo jambo lininishtua sana na nikaweza kujulisha familia yangu wakaweza kumuondoa yule nyoka bila kuumiza mtu yoyote hadi sasa iyo kumbukumbu ni ya kutisha na siwezi lala kama sija tazama kitandani au mvunguni mwa kitanda na kila mahali ni jambo ambalo linitia woga sana hadi wa leo ila nashukuru mungu manake hakuna aliye weza kuumia.

Mafunzo ambayo ningependa kupata kazini ni mafunzo ya usalama wa mitandao yaani cyber security. Hiyo itaniwezesha kulinda data ya kazi, data za wateja na pia data za wafanyikazi wenzangu. Vile vile itanisaidia pia mimi binafsi kuweza kujikinga kutokana na watapeli ambao wanaeza taka kutumia data za mtu kibinafsi kwa njia isiyo stahili.

Ninapokuwa na msongo kazini kwanza huwa najaribu kukaa kimya na kunywa maji. Vile vile huwa najaribu kuona ni vipau mbele vipi nafaa kuvipa viwe vya kwanza kazini kisha nahakikisha kua nimetekeleza hilo baada ya hapo naweza kukaakidogo na kutulia tu ambapo nakaa bila simu na tulia na punga tu hewa kidogo ili msongo uweze kuniondokea.

Ndio, huwa napenda kufaa vipuli hasa kwa masikio. Huwa vinaongeza mtindo na vinanipa ile hisia yakuweza kujiamini. Vile vile, huwa vinaongeza ladha kwa mavazi yangu na vinaweza kuvutia. Huwa vinajifanya nijiamini zahindi ni jioni niko mrembo zahindi mara mingi. Na pia vipuli huongezea urembo.

Huwa nashiriki katika jamii yangu kwa kushirikiana na watu wengine, kama vile katika shughuli za usafi kijijini kuweza kuenda mikutano ya kijiji. Vile vile huwa natoa mawaidha kwa mama au vijana pindi wanapohitaji. Huwa natoa pia msaada kwa mtu ambaye anahitaji na nina uwezo wa kumsaidia. Kisha napenda kuwaelimisha kuhusu manufaa ya kusoma na manufaa ya kueza kuhifadhi pesa ambayo imesaidia watu wengi katika jamii yangu.

Mimi ni mtu wa kuhai, napenda kutekeleza majukumu yangu kwa wakati unapofaa, na pia napenda kupanga muda wangu vyema ili nisifanye kazi kwa haraka haraka na iwe ni kazi ambayo haipendezi, napenda kuhakikisha kuwa nipo mahali panapostahili kwa wakati unaostahili ili kuweza pia kuepukana kuwa na matatizo na wakubwa wangu.

Ndio, napenda kutembea msituni. Hasa mahali ambapo tuko na watu wanaofunga huo msitu hili waweze kutuelekeza na pia wakati wa hatari waweze kutukinga na kutulinda. Napenda kuona miti ya kiasili, mimea ya kiasili, mito ambayo iko msituni na pia wanyama ambao wanapatikana huko kama nyani na tumbili. Vilevile napenda kutembea msituni ili niweze kujihisi nikiwa karibu na asili na pia huwa inasaidia afya yangu kwa kutembea.

Napenda kutazama michezo ya olimpiki hasa riadha, manake wakimbiaji wengi pia hutoka nchini mwangu, na napenda hii manake pia mimi mwenyewe nikiwa shuleni nilikuwa mwanariadha, hiyo huwa inanipa furaha na inanifanya ni tabasamu mara mingi na hizi riadhaa huwa michezo ya kiajabu sana manake wakimbiaji ama wanariadhaa hukimbia upesi sana na huwa nahisi furaha sana ninapoona wakiweza kushinda iwe ni wa nchi yangu wa nchi yoyote ile mimi huhisi furaha sana manake iyo ni bidii ya mtu imeweza kulipa.

Tabia ya watu inayo nichukiza ni watu wanaoeneza uvumi, yaani gossiping, nachukia kabisa manake watu hunenea wengine mabaya, hawajui nini inaendelea ila wao wananena tu. Mara mingi kueneza uvumi mbaya huwa inaleta matatizo kwa familia, kazini na pia kwa mtu kibinafsi vile vile inaenda kuaribia mtu labda ni ndoa, hadhi yake kwa kazi, inaeza fanya mtu afutwe kazi, mambo kama hayo hivyo basi mimi nachukia watu ambao wanapenda sana umbea na kueneza uvumi usio wa ukweli na wanaoeneza chuki pia.

Mimi huwa nasaidia jamii yangu kwa kuweza kufanya kazi za kujitolea kama vile usafi kuwafunza kuhusu mazingira kuhamasisha kama siku za taifa kueleza nini kinaendelea na manufaa yake kwetu kama taifa vile vile mimi ni mama mchanga ya hanyo young mom napenda kuwatia moyo kina mama winzangu wa saa walio na umri. Kama wangu niwaambie kuwa tunaweza kuwa mama bora, tunaweza pia kuwa vielelezo vyema katika jamii na licha ya kuwa mama tunaweza tukatimiza ndoto zetu. Ziwe ni za masomo kazi na pia kukuwa binafsi. Vile vile napenda pia kuwatia moyo vijana wenzangu, pamoja ili tuweze kushinda kwa pamoja. Vile vile, mimi na nikiwa na wezo kusaidia mtu kifedha na anauhitaji au, iwe ni mahitaji yale yote anayo na ninauwezo wa kueza kumsaidia katika jamii yangu, huwa nahakikisha kuwa nimemsaidia.

Napenda mikutano ambayo ilio na ajenda ya uwazi na inayo heshimu muda wa kila mtu Napenda mikutano ambayo hupa kila mtu fursa ya kuweza kushiriki na kuzungumza maoni yake vile vile napenda mikutano ambayo inaheshimu kazi ya kila mtu adhi ya kila mtu na inaneza umoja na ushirikiano si mikutano ambayo huleta kugawanyika.

Ndiyo napenda kusikiliza redio hasa wakati nimeamka asubuhi nasikiliza taarifa na vile vile napenda kusikiliza vipindi mbali mbali wa redio ambavyo maramingi huwa vinaelimisha na vina burudisha napenda kusikiliza mziki wa redio hasaa wakati ninapofanya shuguli zangu za kila siku kama kufua kupika iyo inanipa motisha sana.

Ndiyo, napenda sana kuenda huko. Ila sijawai kwenda, lakini kila siku na tamani niweze kwenda huko. Pwani ni mbali sana, lakini na furahia kuwa siku moja nitaweza kufika. Kwa matumaini makuu, natumai nitaeza kwenda huko mwaka huu. Pwani ni mahali panapendeza, ni mahali ambapo pana historia yenye ladha ya kupendeza, na pia maisha yao ya napendeza hivyo basi natumai nitaeza kwenda huko.

Nikiamka asubui, napenda kuwajulia marafiki na familia yangu jinsi walivyo. Kwa tena naenda kutengeneza kiamsha kinywa. Mimi hupenda kuamka saa kumi na mbili maramingi. Baada ya kuamka na kutengeneza kiamsha kinywa huwa nawaaga na kuendelea kufanya kazi zangu za kila siku. Kabla ya kuondoka, nafaa kuhakikisha kuwa watajua nini watakula baadaye. Na asubui zangu zina pendeza sana manake huwa napata muda wakutangamana na wapendwa wangu.

Kwa kweli, sina uzoefu mkubwa wa kucheza mchezo ya ubau. Lakini ninaelewa kuwa ni michezo inayohitaji kufikiria na kupanga mikakati. Naona ni michezo mizuri kwa kuimarisha mahusiano na kufundisha subira na ushirikiano. Ingawa sijacheza sana niko tayari kujifunza na kujaribu pale nitakapopata nafasi.

Mafanikio ambayo nimeyapata kazini, ni ufanisi wa kuweza kuuboresha kazi zangu na kuweza kukamilisha majukumu kwa wakati. Nimefanikiwa kujenga mahusiano mazuri na wenzangu na kupata uaminifu kutokana na nidhamu na uajibikaji wangu. Pia, nimejifunza ujuzi mpya ulionisaidia kufanya kazi kwa ubora zaidi na kuchangia maendeleo ya timu. Mafanikio haya yameniongezea kujiamini na kunipa motisha ya kuendelea kukua kitaaluma.

Huwa nawasiliana na wenzangu kazi ni kwa kutumia mawasiliano ya wazi yenye heshima na kwa wakati unaofaa. Vile vile huwa natumia njia mbali mbali kama mazungumzo ya ana kwa ana, simu, barua pepe au programu za kazi kulingana na hali. Pia huwa nasikiza maoni yao kwa makini na kutoa mrejesho kwa njia chanya. Kwa kufanya hivyo hua najenga kuelewana kwema na kuimarisha ushirikiano na kuhakikisha kuwa kazi inafanyika kwa ufanisi.

Ili kujitunza huwa nahikikisha napumuzika vya kutosha na kula chakula chenye afya na pia huwa napata muda wa kufanya mazoezi mepesi na kusoma au kufanya mambo ambayo ninayoyapenda ili niweze kutuliza akili. Hujiwekea mipaka kati ya kazi na maisha ya kibinafsi na kuchukua muda wa kuwa na familia yangu vile vile huwa najitunza ili kusaidia nibaki nikuwa mwenye afya njema, mwenye nguvu na mwenye mtazamo chanya wa maisha.

Mwezi ninaopenda zaindi katika mwaka ni March. Kwa sababu ni mwezi wenye maana kubwa sana kwangu. Ndiyo mwezi ambao binti yangu alizaliwa na tangu iyo siku maisha yangu yalipandilika kabisa kwa njia chanya. Marchi unikumbusha upendo, matumaini na mwanzo mpya. Kila ninapofikiria mwezi huu uanahisi furaha na shukran kwa zawandi ya kuwa mama.

Ni mtu wa kuamka mapema napenda kuanza siku zangu mapema kwa sababu inanipa muda wakupanga shughuli zangu kwa utulivu na pia kuziandaa vizuri. Kuamka mapema hunisaidia kuwa mwenye makini na kufanya kazi kwa ufanisi na urahisi na pia inaniwezesha kutimiza majukumu yangu bila haraka. Huwa inanipa nafasi ya kupata utulivu wa asubuhi kabla ya shughuli za siku kuanza.

Huwa napanga wiki yangu ya kazi kwa kuanza na kueka malengo ya wiki mzima. Huwa naorodhesha majukumu muhimu kulingana na vipao mbele na muda unaohitajika kwa kila kazi. Pia huwa napanga ratiba ya kila siku ili kuhakikisha nina muda wa kazi mapumziko na maisha ya kibinafsi. Kila mwisho wa wiki uwa natathimini nilichofanikiwa na kupanga maboresho kwa wiki inayofuata jambo hili huwa linanisaidia kufanya kazi kwa utaratibu na kwa ufanisi mkubwa.

Napendelea chakula kisicho na mafuta mengi kwa sababu ni bora kwa afya yangu. Chakula cha aina hii huwa kinanisaidia kujisikia mwepesi na kuwa na nguvu na pia, hudumisha afya njema kwa muda mrefu. Hata hivyo wakati mwingine hua nafurahia chakula chenye mafuta kidogo kwa kiasi. Hasa katika hafla maalum. Kwa ujumla huwa nachagua lishe yenye uwiano ili niweze kulinda afya yangu na ya familia yangu.

Ndiyo, huwa natumia teknolojia ya sauti, kama vile kusikiza ujumbe, kurekodi ujumbe, kusikiliza mziki na pia katika mwasiliano mingine ya kila siku. Teknolojia ya sauti huraizisha mambo kabisa. Mfano, kama unataka kuambia mtu njambo, unaeza ukarekodi kuliko kuandika. Hivyo basi, natumia teknolojia ya sauti mara kwa mara.

Napenda chai sana. Nikiamka napenda kupika chai na kuweza kufurahia. Pia jioni nikitoka kazini napenda kunywa chai. Napenda chai manake inaladhaa ya kupendeza. Pia ni rahisi kuipata na kuipika. Nilifunzwa kupika chai na mama yangu mzazi. Baada ya kunywa chai, mimi huwa nahisi nikiwa na furaha, nikiwa mwepesi na pia nikiwa nimepumzika kwa aina ambayo inapendeza.

Nachukia sana kupasua kuni. Iyo kazi misipendi kabisa. Manake uwe inachoza, inachosha, inafanya nitumie nguvu mingi, nipate njasho mingi, bandaye hata sinja pasua kuni za kutosha. Sisa mimi sipendi kabisa na ichukia. Lakini kama sina njambo la kufanya ama sina mtu karibu wa kunisaindia, inabindi tuu njika kamwe niifanya lakini sipendi kabisa.

Ndiyo, napenda kutembea kwa miguu. Hiyo ndiyo njia yangu ya usafiri yenye natumia kila siku na karibu kila wakati. Kutembea kwa miguu napenda sababu ni njia ambayo inaniwezesha kufanya mazoezi na inafanya afya yangu iwe bora. Pili, natembea nayo juu sina mbinu nyingini ile ya kutembea nayo kwa mara mingi na pia sina huo uwezo pia wa kumiliki gari. Lakini pia nashukuru mungu maanake miguu yangu iko sawa na inaweza kutembea.

Napendelea mahali pa kimya, kuliko mahali pa kelele. Mahali pa kimya huweza kupumzisha akili, pana nipea muda wa kufikiria, pia pana niondolea ule msongo wa mawazo ambao hukuja kutokana na kelele. Vile vile kama nafaa kuwa mahali pa kelele huwa nafurahia. Napenda kelele hasa ya watoto wakicheza na kucheka. Pia napenda kelele ambazo ni za furaha. Lakini zile kelele ambazo ni za kutangamana na watu idha sokoni. Kelele mingi ambazo hazifai sizipendi kabisa na ambazo si za lazima sizipendi.

Ninapofanya kazi kwanza nilazima niangalie ratiba yangu ni hanze kwanza na mambo ambayo nimeyapa vipa umbele vile vile napenda kwanza kazi kwa kujulia wenzangu hali na nijue kazi iko aje upande wao na kama wanaitaji msanda wangu mahali popote pale ili niweze kuakikisha kuwa nimewaweka kwa ratiba yangu ya iyo siku ni siweze kuacha kama sijakamilisha kazi yangu.

La sijawahi kuona bahari. Ingawa ninaishi katika nchi iliona bahari la Indi sijawahijaliwa kutembea na kuiona. Hila natumaini kuwa mambo yakiendelea kuwa sawa. Angalau mwaka huu nitaweza kuona bahari na kufurahia hayo maumbile ya inchi.

Napenda hali ya hewa yenye njoto ya kihasi na upepo mwanana. Iyo hali ya hewa unifanya njisi mwenye furaha, utulivu, inanipa amani na pia inanivutia. Mara mingi uwa na tamani tu kila siku hali hii ingekuwa ya kawainda. Na pia napenda manake ni vigumu sana kupata ungonjwa unao unao endana na hali ya hewa.

Ninapofrahia kuwa nyumbani huwanafanya usafi kila mahali na kikisha kuwa kila mahali kuna pendeza na kuna ng'aa. Pia napenda kuwanda chakula ambacho kinachukua mdamrefu na kinapendwa na kila mtu nyumbani ili sote tuweze kufrahia kwa pamoja.

Kila siku hua natumia zana mbalimbali za kutumia ndenjeti, uanatumia simu, kompyuta na pia kikokoto na tumia kikoto katika hesabu za kila siku ama nilipo shuleni. Vile vile natumia simu pia kwa mitandao ya kijamii ambayo ina dijeti kama whatsapp, facebook pia natumia kupigia watu kwa kuweka dijeti.

Na hisi vizuri kuhusu tathimini yangu ya kazi, manake huniwezesha kujua nimewezesha kushinda wapi nani wapi nahitaji kuboresha. Vile vile tathimini yangu huniwezesha kukuwa na hamu ya kujifunza mambo mapya ambayo yanayohitajika kuweza kununua zaidi kikazi.

Huwa naenda mahali pa ibada ambapo ni kanisani mara moja kwa wiki. Naenda hivyo maanake ni siku ya kuabudu na nafaa kupumzika hiyo siku. Hivyo basi inanibidi niende na pia ni mahali bora pa kuweza kuabudu mungu na kupata mafunzo mingi ya kidini.